Mimi kwa kweli hupenda kwenda sana pwani. Kwangu mimi, pwani nisememu ya kupumzika na kujiskia huru kiakili na kimwili na penda sana upepo wa bahari. Sauti ya mawimbi ya napopiga ufukweni na kwa na mandhari ya maji ya nayongaa hasawakati wa asubui aujioni. Hali hii hunipa amani ya moyo na hunisaidia kusahau msongo wa mawazo wa maisha ya kila siku. Ninapokuwa pwani, ufurahia kutembea kando ya ufukwe, kukanyaga mchanga laini na wakati mwingine kuogelea ili kujiburudisha na kuupa mwili wangu nguvu mpia. Pia napenda kukaa kimya ni kitazama bahari au kukipigia picha na zakumbu kumbu. Zaidi ya yote, pwani unipa na fasi ya kuji, tafakari. Kujipanga upia na kufurahia uzuri wa waasili kwanjia ya kipekee sana. Mimi upenda sana kuenda kwani.

Hupendelea sana mwanga wa kati kuliko mwanga mkali mwanga wa kati hunipa hali ya utulivu na kunifanya ni jisikie huru, machoni, bila kuchoka haraka. Mwanga mkali sana hunisumbua hasa ninapo kuwa nasoma nafikiria au kufanya kazi inayohitaji umakini mkubwa kwa sababu waaweza nifanya nipate maumivu ya macho au hata kichwa. Mwanga wa kati hunisaidia kuzingatia vizuri na kunipa mazingira mazuri ya kufanyia shughuli zangu za kila siku. Iwe ni kusoma, kuandika au kupumzika. Pia napenda mwanga wa asili inayoingia taratibu kupitia dirisha. Kwa sababu hunipa mwanga wa kutosha bila kuwa mkali sana. Kwa ujumla, mwanga wakati unipa faraja. Utulivu wa akili na hali nzuri ya kufanya mambo yangu kwa ufanisi ndio maana mimi hupenda sana mwanga wa kati.

Katika kazi yangu ya kila siku, nina malengo kadha muhimu ambao huniongoza kila siku. Kwanza, lengo langu kubwa ni kujijengea ujuzi na uzoefu wa kutosha ili niwe mtaalam mbora katika eneo langu. Nataka kufanya kazi kwa bidii. Kujifunza kila siku na kutumia maarifa yangu kwa vitendo ili kuleta matokeo chana na yenye ya kudumu. Pili, ninalengo la kujitegemea kifedha kupitia kazi yangu. Nataka kuhakikisha kuwa kazi ninayofanya inanipa kipato cha uhakiki. Kinachowezesha kutimiza mahitaji yangu kusaidia familia yangu na pia kuekeza kwa ajili ya maisha ya baadaye. Zaidi ya hayo, natamani kupanda ngazi kikazi, kupata nafasi bora zaidi na kuji, kuwajibika zaidi kadri muda unavyo songa. Mwisho, ninalengo la kufanya kazi yenye maana na mchango kwa jamii, nataka kazi yangu iwe na thamani. Iwe inanisaidia mimi, binafsi kukuwa, lakini pia inawanufaisha wengine. Kwa jumla, malengo yangu kazini ni kukuwa, kitaaluma, kujijenga maisha bora na kuwacha alama chana kupitia kazi ninayoifanya kila siku. Hii ndiyo ninayo katika.

Huboresha michakato ya kazi kwa njia mbali mbali. Ninaboresha mchakato ya kazi kwa kuanza na kujipanga vizuri na kutathmini. Namna ninavyofanya kazi zangu kila siku. Kwanza, kuangalia ni hatua zipi zinachukua kwa muda mwingi au zinazo sababisha makosa mara kwa mara. Kisha hufuata njia rahisi na bora za kuzifanya. Hii hunisaidia kupunguza muda wa kazi na kuongeza ufanisi bila kupoteza ubora. Pili, ninapenda kujifunza mbinu mpya na kutumia teknolojia au zana zinazorahisisha kazi. Ikiwa kuna njia ya kidijitali au mfumo unaoweza kurahisisha kazi. Huwa tayari kuijaribu na kuzoea. Pia husikiliza maoni ya wenzangu au watu ninaofanya nao kazi. Kwa sababu mawazo tofauti mara nyingine huleta suluhisho bora. Zaidi ya hayo uweka vipaumbele wazi na kugawanya kazi kubwa katika hatua ndogo ndogo ili ziwe rahisi kutekeleza na kufuatilia. Kila ninapomaliza kazi, ujitathmini kuona kilichofanyika vizuri na kinaweza kuboreshwa zaidi. Kwa ujumla, ninaboresha michakato ya kazi kwa kuzingatia nidhamu, kujifunza kila wakati na kuwa tayari kubadilika ili kupata matokeo bora zaidi. Hii ndiyo inayonisaidia kila siku.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kuliko kufanya mambo usiku sana. Napenda kuamka asubui mapema kwa sababu wakati huo kuna utulivu mwingi na akili yangu huwa iko wazi zaidi. Asubui hunipa nafasi nzuri ya kupanga siku yangu, kufikiria kwa umakini na kufanya kazi au kusoma bila usumbufu mwingi. Ninapoamka mapema, huhisi nina nguvu na motisha zaidi ya kuanza majukumu yangu ya siku. Pia napenda kutumia muda wa asubui kufanya mambo muhimu kama kujifunza, kupanga, malengo au kujitunza kibinafsi. Ingawa wakati mwingine naweza kukaa hadi usiku nikimaliza kazi. Kwa ujumla napenda, napendelea ratiba ya kuamka mapema kwa sababu hunisaidia kuwa na nidhamu, ufanisi na utulivu wa kiakili. Hii ndiyo maana mimi hupenda kuamka mapema.

Mimi huwa napenda hesabu sana japo si kila wakati huwa rahisi. Nina zipenda kwa sababu hunifundisha kufikiria kwa kina. Kwa mantiki kwa mpangilio hesabu hunifanya ni jifunze kwa mvumilivu. Kwa sababu ili kupata jibu sahihi ni lazima kufuata hatua na kutumia akili kwa umakini mkubwa. Pia napenda hesabu kwa sababu zina matumizi makubwa katika maisha ya kila siku kama kupanga fedha, kufanya maamuzi sahihi na kutatua matatizo mbali mbali ingawa kuna nyakati ambapo hesabu hunipa changamoto na kunifanya nichanganyikiwe huwa ninajipa moyo na kuendelea kujifunza kwa sababu najua zina zinanijenga kiakili, kwa ujumla ninaziona hesabu kama somo muhimu linalosaidia kukuza uwezo wa kufikiria na kutatua matatizo wa ufanisi. Hesabu kweli ni muhimu katika maisha ya mwanadamu.

Ninapo kuwa katika mstari kwa kawaida nahisi mchanganyiko wa subira na hisia tofauti kulingana na hali ilivyo. Mara nyingine sipendi sana kusubiri kwa muda mrefu. Hasaa kama nina haraka au nina mambo mengi ya kufanya. Hali hiyo inaweza kunifanya nijisikie kuchoka au hata kukosa utulivu kidogo. Hata hivyo, hujitahidi kujituliza na kujikumbusha kuwa kusubiri ni sehemu ya maisha ya kila siku. Wakati mwingine hutumia muda huo kufikiria, kupanga mawazo yangu au kuangalia mazingira yanayonizunguka. Pia hujifunza kuwa mvumilivu na kuheshimu zamu ya wengine. Kwa ujumla, ingawa kusubiri kwenye mstari si jambo ninalolifurahia sana nalikubali na nalitumia kama fursa ya kujifunza subira na kujithibithi. Kila wakati ninapojipata nimesimama kwenye mstari.

Kila siku mimi huweza kupata fursa ya kutumia zana mbalimbali za digiti ambazo unisaidia katika mawasiliano. Kujifunza na kupanga shuguli zangu. Kwanza kabisa mimi utumia simu ya mkononi kwa mambo mengi kama kupigila simu. Kutuma ujumbe na kuwasiliana kupitia mitandao ya kijami kama whatsapp na telegram. Hizi hunisaidia kubaki na mawasiliano ya karibu na watu ninao shirikiana nao. Pia hutumia interneti kutafuta taarifa, kujifunza mambo mapya na kufanya utafiti. Hasaa kupitia google na majukwa ya kujifunza mtandaoni kwa upande wa kazi na mipango, utumia zana kama kalenda ya simu na notisi kuandika mawazo, kupanga ratiba na kueka malengo ya kila siku, wakati muingine utumia barua pepe kwa mawasiliano rasmi na kuifadhi nyaraka mhimu. Kwa ujumla, zana hizi za dijiti huniraisishia maisha, uniyongeza ufanisi na hunisaidia kuendelea, kujifunza na kuwasiliana kwa uraisi kila siku ya maisha yangu.

Kwa kawaida, mimi huweza kukula asubui maramingi, chakula chepesi lakini chenye kunipa nguvu za kuanza siku. Kwa kawaida napenda chai au kahawa, mara nyingine ikiwa na maziwa kwa sababu unisaidia kuamka vizuri na kujianda kia kili kwa majukumu ya siku. Huambatanisha na mkate, chapati au mandazi kulingana na kile kilicho nyumbani. Wakati mwingine pia hula mayai au uji Hasani na pohitaji nguvu zaidi au najua siku itakua na shuguli nyingi. Na ninajitia hidi kula kifungua kinywa ambacho hakita nifanya nijiskie mzito sana lakini kinanipa ni shati ya kutosha. Kwa ujumla kifungua kinywa changu huwa rahisi. Chaka waida lakini chenye umuhimu mkubwa. Kwa kwangu kwa sababu unisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu na umakini. Na kama pia nime changamka.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mtaalamu alie hodari na mwenye ushawishi mkubwa katika taaluma yangu. Ninataka kazi ninayofanya isiwe tu njia ya kupata kipato. Bali pia iwe chombo cha kukua kielimu, kiakili na kwa ufanisi. Kwa muda mrefu, nataka kufikia kiwango ambapo najua kila kitu muhimu kinacho. Hitajika katika kazi yangu, nina uwezo wa kutoa maamuzi sahihi. Kuongoza miradi na kusaidia wengine kukuza ujuzi wao pili, lengo langu la muda mrefu ni kujitegemea kifedha kupitia kazi yangu na pia kupata nafasi ya kuweka, kuekeza kwa ajili ya maisha yangu ya badaye. Nataka kujenga historia ya mafanikio kazini. Nikiwa na heshima, imani na mvuto wa kuwa mtu wa kuaminika na kuigwa na wenzangu zaidi ya hayo nataka kazi yangu iwe na maana kwa jamii iwe inachangia kwa namna fulani, iwe ni kuwasaidia wengine au kuboresha maisha ya watu, kwa ujumla lengo langu la muda mrefu kazini ni kukuza ujuzi wangu kuwa huru kifedha na kuacha alama chanya kwa wengine kupitia mchango wangu kazini. Hii ndiyo lengo langu la muda mrefu ninao kazini.

Mchezo ambao ninaupenda zaidi katika olimpiki ni mbio za riadha hasaa mbio za masafa ya kati na marefu. Napenda mchezo huu kwa sababu unaonyesha wazi nidhamu, uvumilivu na nguvu ya akili pamoja na mwili. Kila mshindani hulazimika kuyatayarisha kwa muda mrefu. Kufanya mazoezi kwa bidii na kujitolea kikamilifu ili kufikia kiwango cha kushindana kimataifa. Kinachovutia zaidi ni kuona wanariadha wana wakipambana hadimwisho. Hata pale mwili unapochoka lakini moyo unaendelea kusukuma. Pili napenda jinsi riadha inavyo, wakilisha mataifa mbalimbali na inatia moyo kuona wanariadha wa Afrika, hasa kutoka Kenya, wakifanya vizuri na kuinua bendera ya nchi yetu. Kwa ujumla, riadha hunipa motisha kubwa. Hunikumbusha umhimu wa bidii, subira na kujiamini katika kufikia malengo ya maisha yangu. Napenda mchezo wa kukimbia sana.

Mimi hupenda sana kujaribu vyakula vipia. Kwangu, mimi, kuhonja chakula kipia ni kama kujifunza kitu kipia kuhusu tamaduni na maisha ya hatu wengine. Hufraia sana kugundua latha tofauti. Harufu mpia na namna mbalimbali za kupika ambazo sijazi zoe kila siku. Inga wakati mwingine huwa mwangalifu kabla ya kujaribu chakula kipia, hasani sipo kijua vizuri. Mara nyingine hujipa ujasiri na kujaribu angalau kidogo. Baadhi ya vyakula vipia vimenivutia sana na kunifanya nipende latha ambazo sikuwai kufikiria ningezipenda. Kwa ujumla, napenda kujaribu vyakula vipia kwa sababu uniongeza uzoefu, unifungua mawazo na unifanya nifraie utofauti wa chakula duniani. Hii ndiyo utamu wa vyakula vya kigeni vya kujaribu.

Mimi hupenda filamu yenye ujumbe wa maisha na inayochochea mtu kufikiria kwa kina kwa kawaida napenda filamu zinazo onyesha safari ya mtu kutoka changamoto hadi mafanikio hasa zile zinazojaa mafunzo ya kuvumilia kujiamini na kuto kutokata tamaa. Aina hii ya filamu hunigusa sana kwa sababu naweza kujiona ndani ya wahusika wake kinachonivutia zaidi kwenye filamu ni nayoipenda ni hadithi yenye mpangilio mzuri. Na uigizaji wa kweli na ujumbe unaobaki akilini hata baada ya filamu kuisha. Filamu kama hizi hunipa motisha ya kuendelea kupambana na changamato zangu za na kunikumbusha kuwa mafanikio yanahitaji muda. Juhudi na subira kwa ujumla filamu ninayo ipenda zaidi ni kwa burundani tu bali pia kwa, kwa ujumla filamu ni nayo ipenda zaidi si kwa burundani tu bali pia kwa mafunzo na msukumo unaonipa katika maisha ya kula siku. Kuna filamu ninayo ipenda zaidi inaitwa Maria.

Mimi huweza kutumia programu mbali mbali ambazo zinarahisisha maisha yangu ya kila siku na kunisaidia kufanya kazi, kujifunza. Nakuasiliana na watu kwa kabisa, natumia whatsapp na telegramu kwa mawasiliano ya kila siku, kuzungumza na marafiki, familia na wenzangu, hizi hufanya rahisi kushirikiana. Kupanga mambo na kubaki na habari muhimu bila usumbufu mkubwa. Pili, natumia programu za mitandao ya kijamii kama Instagram na TikTok kwa kuburudani na kujua mwelekeo wa mambo duniani, lakini pia mara nyingine napata taarifa za elimu au masomo kutoka kwenye video ya na maandiko yanayoshirikiwa. Kwa upande wa kazi na masomo, natumia kalenda na notisi, na noti za simu kuweka ratiba, kuandika mawazo muhimu na kupanga malengo ya kila siku. Pia natumia programu za interneti kama 'Google' na 'browser' nyingine kutafta tarifa, kujifunza mambo mapya na kufanya utafiti. Hizi zinarahisisha maisha yangu kwa kiasi kikubwa. Kunipa ufanisi na kunisaidia kukua kielimu na kibiashara. Kwa ujumla programu hizi ninazotumia mara kwa mara ni sehemu ya kila siku yangu. Zikinifanya niwe na mpangilio mzuri na kunisaidia kufanikisha shughuli zangu kwa urahisi sana.

Mimi huweza kupanga wiki yangu ya kazi kwa utaratibu na mpangilio maalumu ili kuhakikisha nafanya kila kitu kwa ufanisi bila kuchanganyikiwa. Kwanza, mimi huchukua muda mwanzoni mwa wiki kutathmini kazi zote ninazohitaji kufanya, kuzitenga kwa umuhimu na kuzijumlisha kwenye ratiba. Hii hunisaidia kuhakikisha kuwa siwezi kusahau lolote na kila jambo na nafasi yake. Baada ya hapo, hugawa kazi kubwa kuwa hatua ndogo, ndogo zinazoweza kufanywa kwa urahisi kila siku. Kwa mfano, kazi inayohitaji muda mrefu au yenye changamoto, hupewa siku maalum ili niweze kuzingatia kikamilifu bila shinikizo la muda. Kila siku mimi hupanga vipindi vya kufanya kazi muhimu, kupumzika na kufanya kazi za ziada. Pia hujumuisha muda wa kujifunza kufanya mazoezi au kufanya mambo binafsi ili na akili zisiwe kwenye shinikizo. Zaidi ya hayo hufuatilia maendeleo ya kila kazi na kufanya marekebisho pale inapoonekana kuna muda ulio tumika vibaya au kazi haijakwisha. Hii huwa inanisaidia kuwa na mpangilio bora kila siku na wiki mzima na kunirahisishia kufanikisha malengo yangu ya kazi bila kuchoka. Kwa jumla kupanga wiki yangu ya kazi kunaniwezesha kuwa na nidhamu, ufanisi na utulivu wa akili.

Ili kuweza kujitunza, ninaweza kufanya mambo kathaa yanayohakikisha mwili wangu akili na hisia ziko katika hali nzuri. Kwanza, mimi hula chakula chenye afya na kuzingatia ulaji wa maji, unywaji wa maji ya kutosha kila siku. Napendelea kula matunda, mboga na vyakula vinavyonipa nguvu za kikudumu na pia hupunguza vyakula venye mafuta mingi au sukari nyingi. Hii inanisaidia mwili wangu kuwa na nguvu na kuzuia uchovu wa haraka pili napanga muda wa kufanya mazoezi mwiliini. Kama kutembea, kukimbia kidogo au kufanya mazoezi nyepesi nyumbani. Hii husaidia mwili yangu kubaki katika hali nzuri hupunguza Stress na kunifanya nijisikie vizuri kiakili zaidi ya hapo hujipa muda wa kupumzika na kulala vizuri kwa sababu usingizi mzuri ni msingi wa afya na akili yenye umakini. Pia hufanya mambo yanayonipendeza kama kusoma kusikiliza muziki au kuzungumza na marafiki. Ili kudumisha hisia zangu katika hali nzuri. Hii ni muhimu sana ili kuepuka msongo wa mawazo na kuhisi furaha. Kwa jumla, kujituza kwangu ni mchanganyiko wa kula vizuri, kufanya mazoezi, kupumzika na kufanya mambo yanayonipa furaha, ili mwili, akili na hisia zangu ziwe katika hali bora kila siku ya maisha yangu.

Timu ya michezo ambayo ninayo yafuata zaidi ni timu za soka hasa zile zinazoshiriki mashindano makubwa ya kimataifa kama lingi ya mabingwa, ulaya na kombe la dunia. Napenda kufuatilia timu hizi kwa sababu zinavutia kwa uchezaji wao, mbinu wanazotumia na jinsi wanavyoshirikiana kama kikundi. Pia, timu hizi mara nyingi zina wachezaji wenye vipaji vikubwa ambao hufanya mchezo kuwa wa kuvutia na kusisimua. Kinachovutia zaidi ni kuona timu zikipambana hadi mwisho, kushindana kwa umahiri na kudumisha nidhamu ya kikundi. Pia napenda jinsi mashabiki wanavyoshirikiana na kuunga timu zao mkono. Jambo ambalo hunipa motisha na furaha ya kipekee. Kwa ujumla, kufuatilia timu hizi si kw aburudani tu bali pia kunanifundisha uvumilivu, mshikamano na umuhimu wa kufanya kazi kwa pamoja kufanikisha malengo yote ambayo unahitaji.

Kampuni ya kiteknolojia ambayo ninayoiamini zaidi ni ile ambayo ina historia nzuri ya ubunifu. Inajali wateja wake na kutoa bidhaa au huduma zenye ubora wa hali ya juu kwa mfano. Napenda kampuni kama Google au Microsoft kwa sababu zineendeleza bidhaa zinazorahisisha maisha ya kila siku. Kama vile programu za mawasiliano, zana za kazi na utafiti mtandaoni kinachonivutia zaidi ni jinsi kampuni hizi zinavyoboresha bidhaa zao mara kwa mara. Zikizingatia mahitaji ya watumiaji na mabadiliko ya teknolojia. Pia ninaamini katika usalama na faraja ya watumiaji. Na kampuni hizi mara nyingi uchukua tahadhali kuhakikisha taarifa binafsi za wateja ziko salama. Kwa jumla, ninaamini kampuni ya kiteknolojia inayozingatia ubunifu, ufanisi na usalama, kwa sababu inahakikisha teknolojia tunayoweka mikononi mwetu inasaidia kwenye inasaidia kweli na sio tu katika kudhuru.

Wakati ambapo mimi huweza kufanya kazi vizuri ni asubuhi mapema hasaa baada ya kupumzika vizuri usiku. Saa hizo huwa akili yangu iko wazi, moyi wangu umelala kikamilifu na nina nguvu ya kuanza kazi bila kuchoka haraka napenda kutumia wakati huu kufanya kazi zinazohitaji umakini mkubwa. Kupanga mambo muhimu au kusoma kwa sababu najua nita zalisha matokeo bora zaidi. Zaidi ya hayo pia napata motisha zaidi kufanya kazi wakati wa mchana ikiwa nimepumzika asubuhi na nimepata nishati. Wakati huu hufaa kwa kazi zinazohitaji utubuu tu na mfuatano mzuri wa mawazo. Kama kupanga ratiba kufanya maamuzi au kuandika hata hivyo usiku mara nyingi si wakati wangu mzuri wa kazi. Ispokuwa ni lazima kwa sababu akili yangu huwa haiko makini sana kama na mara nyingi huniweka kwenye usingizi wa mawazo. Kwa jumla napata ufanisi zaidi na kazi nzuri zaidi asubuhi mapema na mchana mwafaka. Kwa sababu mwili na akili ziko katika hali bora.

Mimi huwa napenda kucheza ngoma ingawa si kila wakati huwa nafanya hivo mara kwa mara. Kucheza ngoma hunifanya nijisikie huru, niachilie mawazo na nijifraishe. Wakati ninapocheza nahisi kama napunguza msongo wa mawazo na kuupa mwili wangu nafasi ya kujipeleka kwenye midundo ya mziki bila shinikizo lolote. Pia napenda ngoma kwa sababu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi bila hata kugundua. Hunisaidia kuimarisha mwili kuongeza nguvu na kuboresha hali ya moyo. Zaidi ya hayo, ngoma unileta karibu na tamaduni na mziki mbali mbali jambo linalonipa furaha na kunifanya nijione mwenye uhai zaidi kwa ujumla napenda kucheza ngoma kwa sababu hunileta huleta furaha afya na uhuru wa kujieleza.

Kazi ya nyumbani ambayo ninayo ichukia zaidi ni kusafisha bafu na choo kwa kweli si rahisi kushugulikia kushugulika na uchafu na harufu zinazohusiana na sehemu hizo. Na mara nyingine unisababisha kuchoka sana kiakili na kimwili. Ingawa najua ni sehemu ya majukumu ya nyumbani. Kwa kawaida hujisikia kuvutwa nyuma kufanya kazi hii ilinganishwa na kazi nyingine pale nyumbani. Pia kazi hii inaitaji muda na umakini mkubwa ilikuhakikisha kila kitu kinasafishwa vizuri. Jambo ambalo mara nyingine si rahisi baada ya siku ndefu au kufanya kazi nyingine nyingi. Hata hivyo, ninajaribu kujichumlisha katika ratiba yangu kuichukua kama fursa ya nidhamu na usafi. Kwa sababu na jua usafi ni muhimu sana kwa afya. Kwa jumla, ingawa sikusafisha bafuni ni kazi ninayochukia zaidi. Najitahidi kukamilisha kwa umakini ili nyumbani iwe safi na ifurahishe.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea ni ile iliokuwa na maana kubwa kuliko thamani yake ya pesa. Ilikuwa ni zawadi ilionionyesha kuwa mtu ananijali na kunielewa vizuri. Nakumbuka niliwahi kupewa zawadi amabayo ilinisaidia kujifunza au kujiboresha. Kama kitabu au kitu kilichohusiana na malengo yangu. Na hiyo lilinigusa sana moyoni. Kilinifanya nipende zawadi hiyo. Sio tu kile nilichopewa bali ni ujumbe uliokua nyuma yake. Ilinipa motisha. Kunifanya nijisikie kuthaminiwa na kunikumbusha kuwa kuna watu wanaoniunga mkono katika safari yangu ya maisha kila ninapokumbuka zawadi hiyo hujikumbusha umuhimu wa juhudi uvumilivu, na kuwa na watu wanaokuamini. Kwa jumla, zawadi hiyo ilinifundisha kuwa zawadi bora ni ile inayokugusa moyo na kuacha kumbukumbu ya kudumu milele.

Penda kuona maendeleo makubwa katika jamii yetu ambayo ya nahusisha afya elimu na fursa za kiuchumi kwa kila mtu. Kwa upande wa elimu ningependa kila mtoto aweze kupata elimu bora bila kukizuizi chakifedha ili kila mmoja awe na nafasi sawa ya kufanikisha ndoto zake na kujiendeleza kielimu na kitaaluma. Hii ingesaidia kupunguza tofauti kubwa za kijamii na kutoa fursa kwa vijana kujitenge nezea maisha bora. Pili, ningependa kuona huduma za afya zikiwa bora na zinapopatikana kwa uraisi kwa kila mtu. Ili jamii isiwe na wangonjwa wengi wanaokosa matibabu kwa sababu ya garama au umbali. Pia ningependa maendeleo ya kiuchumi ambapo kila mtu angeweza kupata ajira nzuri au nafasi ya kuanzisha biashara. Jambo linaloongeza kipato na kuboresha maisha ya familia. Zaidi ya hayo ningependa jamii iwe na amani mshikamano na uwajibikaji ambapo kila mtu anayeheshimu sheria, wengine na mazingira kwa ujumla, maendeleo ninayopenda ni yale yanayowezesha kila moja kuishi maisha yenye heshima. Fursa ya usawa na ustawi wa mwili, akili na hata pia kiroho.

Mimi upenda kununua vitu mtandaoni maana, ni rahisi na kunaokowa munda. Unifanya niweze kutafuta bidhaa mbalimbali nikiwa maali popote bila kulazimika kuenda dukani. Pia napenda ukweli kwamba ninaweza kulinganisha bei na kusoma maoni ya watu wengine kabla ya kufanya uamuzi. Jambo linalo saidia kununua kwa umakini zaidi. Hata hivyo huwa mwaangalifu sana ni naponunua vitu mtandaoni. Huwakikisha na chagua tuvuti au programu zinazoaminika ilikuwepuka utapeli au kupata bidha zisizo na ubora. Pia hupendelea kununua vitu ambavyo ni na uhakika navyo. Kama nguo za kawaida vifaa vya, vidogo na bidhaa za kila siku. Kwa ujumla napenda kunua vitu mtandaon kwa sababu huraisisha maisha yangu. Hunipa chaguho nyingi na hunisaidia kufanya maamuzi bora kabla ya kupata pesa yangu.

Mimi hupenda kwenda sinema mara chache si mara kwa mara sana. Kwa kawaida huenda sinema pale tu ninapopata muda waziada au ninapohisi na hitaji kujiburudisha na kubadilisha mazingira. Siipendi kwenda kila wiki, bali hupendelea kuifanya iwe tukio maalumu ili nifurahie zaidi. Ninapo kwenda sinema, hufurahia sana hali ya kumbi, shirikini kubwa na sauti mzuri ambazo hunifaya nijisikie kama nipondani ya filamu. Wenyewe, pia, pia napenda kwenda na marafiki au mtu wakaribu ili kushiriki hisia na maoni baada ya filamu kuisha. Kwa ujumla, ingawa sipendi sinema maranyingi, ninapokwenda huani kwa nia ya kupumzika, kujiburudisha na kufurahia uzoefu mzima kwa utulivu.

Asubuhi ya leo nilianza kwa kuamka mapema kama kawaida yangu. Nikitumia muda kidogo kupumzika na kutafakari ya siku yangu. Baada ya hapo, nilifanya mazoezi madogo ili kuamsha mwili na kuongoza nishati. Kama kutembea kidogo na kufanya mazoezi nyepesi nyumbani. Kisha, nikaenda kwenye shughuli za kifungua kinywa. Ni kala kitu rahisi lakini chenye kunipa nguvu. Mkate na chai ili niweze kuanza siku nikiwa na umakini na nguvu. Baada hapo niliweka mpangilio wa kazi na masomo yangu ya siku. Nikitathmini malengo muhimu na kupanga muda wangu kwa ufanisi. Pia nilitumia muda kidogo kuangalia simu. Kusoma taarifa muhimu na kufanya mawasiliano ya haraka na marafiki. Kwa jumla, asubuhi hii ilikuwa yenye mpangilio, yenye utulivu na yenye kufanikisha, kuwa tayari, kwa shughuli zote za siku niliyo ya panga.

Mimi huwa natumia mitandao ya kijamii lakini si kila wakati na si kwa muda mrefu. Kwa kawaida, mimi hutumia mitandao hii kwa ajili ya mawasiliano kupata taarifa na burudani. Kwa mfano, napenda kutumia whatsapp na telegram kuzungumza na marafiki, familia na wenzangu. Kushirikiana kwenye mambo muhimu na kubadilishana mawazo. Hii huniraisishia kushirikiana na watu bila kizuizi cha muda au nafasi. Pia napenda kutumia mitandao kama Instagram na TikTok kupata burudani. Kuona mwelekeo wa mambo na mara nyingine kujifunza mambo mapya kupitia video na picha zinazoshirikiwa. Hata hivyo huwa na muangalifu kuhusu muda ninaotumia mtandaoni. Hii ili isiingilie masomo kazi au shughuli zangu binafsi. Zaidi ya hapo, hutumia mitandao ya kijamii pia kufuatilia taarifa muhimu za habari, teknolojia au burudani. Lakini kwa makini kuhakikisha habari ni sahihi na haidanganyi kwa jumla natumia mitandao ya kijami kwa sababu inaruhusu kubaki na watu kupata habari na kujiburudisha. Lakini kila wakati kwa nidhamu ili isiingilie maisha yangu ya kila siku na kuniathiri vibaya.

Mimi hupendelea kutazama mchezo kuliko kucheza mwenyewe kutazama mchezo hunipa burudani msisimuko na nafasi ya kujifunza mbinu mbali mbali zinazotumiwa na wachezaji au timu tofauti. Napenda sana kuangalia jinsi wanariadha wanavyoshirikiana. Nidhamu yao na namna wanavyopambana hadi mwisho ili kufikia ushindi. Hata hivyo pia napenda kucheza mchezo mara kwa mara hasa kwa ajili ya afya na kujiburudisha. Kucheza hunisaidia kufanya mazoezi kupunguza msongo wa mawazo na kuupa mwili wangu nguvu. Kwa ujumla ingawa napendelea kutazama michezo zaidi. Kucheza nako kuna nafasi yake muhimu katika maisha. Kwa sababu kunanifanya nijisikie hai mwenye afya.

Mahali ambapo ni napo ishi ni sehemu tulivu ambayo inanipa nafasi ya kuhishi kwa amani na kuzingatia shuguli zangu za kila siku. Ni eneo ambalo halina kelele nyingi. Jamba linalo nifaya nigisikie huru na mwenye utulivu. Hasaa ninapokuwa napumzika au nikijishugulisha na masomo au kazi zangu binafsi. Si mazingira ni ya kawaida na watu wengi wanaishi kwa ushirikiano mzuri napenda mahali ninapoishi kwa sababu kuna haduma muhimu karibu kama maduka madogo usafiri na maeneo ya kupata mahitaji ya ila siku. Hii huniraisishia maisha na kuniokoa muda. Pia napenda jinsi mazingira ya livyo raisi na salama. Jambo li nalolimpa amani ya moyo kwa ujumla, mahali ni napoinishi kunipa mazingira mazuri ya kuendelea, kujijenga, kufikiria malengo yangu na kuishi maisha yenye utulivu na mwelekeo mzuri kila siku ya maisha.

Mimi huwa napenda kupika ingawa si kila siku huwa nina hamasa ile ile. Kupika hunipa nafasi ya kujifunza, kujaribu ladha mpya na kujitengenezea chakula ninachokipenda kwa mtindo wangu mwenye napenda zaidi kupika chakula rahisi ambacho hakichukui muda mwingi lakini bado kina ladha nzuri na kinanitosheleza wakati mwingi. Mimi hupata furaha zaidi ninapopika nikiwa huru bila presha hasaa ninapojaribu mapishi mapya au kuboresha yale niliozoea. Kupika pia hunisaidia kujitunza kiaafya kwa sababu ninaweza kudhibiti aina ya vyakula ninavyokula na jinsi ninavyopika. Kwa ujumla napenda kupika kwa sababu hunipa uhuru, huniongezea ujuzi na kwa maisha na hunifanya nijisikie nimeridhika ninapokula chakula nilichojiandalia mimi mwenyewe.

Ninapohitajika kufanya wasilisho kwa kawada uhisi mchanganyiko wa hisia. Mwanzoni huwa na wasiwasi kidogo. Asa kama wasilisho ni mbele ya watu wengi au ni mada muhimu. Hii ni kwa sababu nataka nifanye vizuri na kuelewe kueleweka. Hivyo presha ujitokeza kabla sijaanza. Hata hivyo, ninakoja jitayarisha vizuri na kuanza kuzungumza, huanza kujisikia mwenye kujiamini zaidi. Wasilisho hunipa nafasi ya kujieleza, kushirikisha mawazo yangu na kuonyesha kile nilichojifunza au ninachokifahamu. Pia hunisaidia kukuza ujasiri wa kuzungumza mbele ya watu na kuboresha maisha yangu. Kwa ujumula ingawa, wasilisho hunipa hofu kidogo mwanzoni huliona kama fursa ya kujifunza, kukua na kujiongezea, kujiamini, mbele ya watu au umati.

Michezo ambayo ninapenda kutazama ni soka na riadha. Hasa mashindano makubwa ya kimataifa kama kombe la dunia lingi la mabingwa wa playa na olimpiki napenda michezo hii kwa sababu hunipa msisimuko mkubwa. Burudani na pia kunifundisha nidhamu na uvumilivu. Kutazama wachezaji wakipambana hadi mwisho wakijituma bila kuchoka hunikumbusha umuhimu wa bidii na subira katika maisha. Soka napenda kwa sababu ni mchezo wa kikundi na unaweza kubadili haraka kila sekunde inaweza kubadilisha matokeo napenda kuona mbinu za wachezaji kushirikiana na kwa timu na jinsi wanavyopanga mikakati riadha pia hunivutia kwa sababu inaonyesha nguvu ya mtu binafsi. Uvumilivu na ustadi wa kipekee hasa wakati wa mashindano makubwa ya olimpiki. Zaidi ya hayo, michezo hii hunipa fursa ya kushirikiana na marafiki na familia. Kuzungumza, kubashiri matokeo na kujiburudisha kwa pamoja kwa jumla, michezo nayopenda kutazama ni ile inayonifanya nisikie msisimuko. Kujifunza kuhusu mshikamano, nidhamu na kuburudika kiakili na kihisia kwa jumla.

Wakati mwingine mimi huwaza kama ningeweza, ningependa kurudi ujana, lakini kwa ujumla sioni kama ningependa kurudi kabisa. Ingawa ujana ulikuwa na uhuru fulani, furaha na maisha yasio na majukumu mengi. Pia ulikuwa na changa moto zake kama kukosa uzoefu wa kufanya maamuzi sahihi na kuto kuwa na mwelekeo wazi wa maisha. Leo hii najiona nimekoma zaidi kiakili naelewa maisha kwa upana na najua ninacho taka. Uzoefu nilio upata hata makosa ninayofanya umenijenga na kunifanya niwe mtu wa leo. Kama ningepata nafasi ya kurudu ujana labda ningechukua mafunzo ya sasa kuyatumia kufanya maamuzi bora. Lakini pia najua kuwa kwa kuwa kuwa kuwa na kukomaa ni sehemu muhimu ya safari ya maisha. Kwa hiyo badala ya kurudi ujana napendelea kutumia hekima nilio nayo sasa kujenga maisha yangu ya iwe bora mbeleni.

Timu bora ya kirugbi wa marekani ninayofuatilia zaidi ni timu ya taifa ya marekani. Inayojulikana kama USA Eagles napenda timu hii kwa sababu inawakilisha taifa katika mashindano makubwa ya kimataifa. Na kila mchezaji hujituma kikamilifu kuonyesha ufanisi na umakini. Ingawa mpira wa kirugbi, si mchezo unaopendwa wa sana Marekani ikilinganishwa na soka au basketball. Napenda jinsi timu hii inavionyesha nidhamu, mshikamano na uvumilivu kwenye viwanja. Kinachonivutia zaidi ni kuona wachezaji wa kipambana kwa kila hatua. Kila kona ya uwanja bila kujali uchovu au changamato wanazo kutana nazo. Pia napenda jinsi wanavyo shirikiana kama kikundi. Kwani kirugbi ni mchezo unaohitaji ushirikiano mkubwa zaidi ya uwezo wa mtu mmoja. Hii hunifunza kuwa mafanikio hayaji pekee yake bali kupitia mshikamano wa kikundi na kujitolea. Zaidi ya hayo napenda kufatilia timu hii kwa mashindano makubwa kama Rugby World Cup. Kwani inatoa mshikamano mkubwa. Mikakati kipekee na fursa ya kuona vipaji ya vya wachezaji. Kwa jumla timu bora ya mpira wa kirugby wa marekani ninaifatilia ni USA Eagles. Kwa sababu inachanga mana mshikamano nidhamu na uwezo wa kipekee wa kiuchezaji. Kuonyesha kiwango cha juu kwenye uwanja wanapo wanapocheza na washindani wao.

Mimi uweza kupata habari kutoka vianzo mbalimbali. Kulingana na aina ya habari ni nayo itaji. Kuanza kabisa napenda kutumia mtandao wa interneti. Asa tovuti za habari zinazo julikana na kuwaminika. Kama vile magazeti makubwa mtandaoni na majukua ya habari ya kimataifa. Hii unipa tarifa za haraka. Sahihi na zenye kuhusu mambo ya nayo jitokeza duniani. Pili mimi upata abari kupitia mitandao ya kijami kama WhatsApp, Telegram, Instagram na Twitter. Hapa unapata tarifa za haraka kutoka kwa marafiki familia au kurasa rasmi za viombo vya abari. Hata hivyo huwa makini kwakikisha abari hizi ni sahihi na hazidanganyi. Zaidi ya hapo, mimi upata abari pia kupitia radio na televisheni asa kwa tarifa za kitaifa na burudani. Hizi ufanya wakati nafasiri au sina muda kutumia simu au kompyuta. Kwa jumla, mimi upata habari kutoka mtandao ya kijamii radio televisheni na viazo vya moja kwa moja kutoka kwa watu huku nikiakikisha kuwa ni vyanzo vyakuwa minika na ni vyakuweli.

Wakati ambapo nina hitaji msaada kazini, kwanza mimi ujitahidi kutathmini tatizo kwa umakini na kuona nisemu gani hasaa ninayoitaji msaada. Mara nyingine ujaribu kutatua tatizo kwanza mwenyewe ili niweze kujifunza na kujitegemea. Lakini nikigundua kuwa siwezi, kuchukua atuwa ya kuuliza msaada kwa njia sahihi. Upenda kuuliza mwenzangu au msimamizi wa wangu kwa heshima na kwa ufafanuzi mzuri. Nikieleza tatizo kwa uwazi na jinsi nimejaribu kulitatua. Hiu saidia mtu anae, saidia kuelewa vizuri hali yangu na kunipa suluhisho bora. Pia mara nyingine hupata msaada kwa kusoma nyaraka, muongozo au kutumia zana za dijiti zilizopo. Kazini ilikuwelewa namna ya kufanya jambo filani. Zaidi ya hayo hupenda kutumia msaada huo kama fursa ya kujifunza ili siku ya badae niweze kutatua changamoto kama hizo bila msaada. Ninapo itaji msaada kazini mimi ufanya hivo kwa nidhamu, eshima na akili ya kujifunza huku niki hakikisha msaada, huo unanisaidia kukuza ujuzi wangu na kunifanikisha kazi kwa ufanisi zaidi.

Kitabu ile ambacho na kipenda zaidi ni kile ambacho kina funika mafunzo ya maisha, fikira za kina na ujumbe we nyemaana wa kudumu. Napenda hasavi tabu vina vyonifundisha kuwa bora zaidi. Kukuza akili na uelewa wangu kuhusu dunia au hata kukuza utu wangu binafsi. Kwa mfano, kitabu kinachohusu mafanikio ni dhamu au simulizi za maisha ya watu waliopata changamoto kubwa na kufanikisha ndoto zao huniwasha motisha sana. Kina chonivutia zaidi ni jinsi kitabu hicho kinavyo nifundisha kupitia hadithi. Mifano au maelezo ya kina, badala ya tu kunipa taarifa rahisi. Napenda kuchukua muda kusoma kwa makini, kutafakari kile kilicho fundishwa na kujaribu kutumia mafundisho hayo katika maisha yangu ya kila siku. Zaidi ya hapo iyo, kitabu ni nacho kipenda hunipa faraja. Zaidi ya hayo, mimi hupenda kitabu kinacho nipa faraja kunisaidia kupumzisha akili na kunifanya niji sikie huru kutoka msongo wa mawazo wa kila siku. Kwa hivyo mimi hupenda kitabu ambacho si burudani tu bali pia ni chanzo cha hekima motisha na uelewa wa maisha na ndiyo sababu na kienda na cho kila wakati. Kitabu moja ni kama tumbo lisilo shiba.

Mimi huandaa ripoti za kazi kwa utaratibu wa umakini ili ziwe wazi sahihi na zinazoweza kueleweka kwa urahisi na wengine. Kwanza mimi huchukua muda kuelewa madhumuni ya ripoti na aina ya taarifa zinazohitajika. Hii ni muhimu ili nione ni sehemu gani ya kazi au matokeo yanayopasa kuangaliwa na ni jinsi gani yanafa kupangwa. Baada ya hayo, mimi huanza kusanya taarifa zote muhimu kama data matokeo observation na au maelezo kutoka kwa wenzangu. Mimi hupenda kuhakikisha kila kitu kinachohitajika kipo kwenye reporti na kimeandikwa kwa utaratibu unaofaa. Kisha mimi huandaa muundo wa ripoti, nikijumuisha sehemu za utangulizi, maelezo ya kina, uchambuzi na hitimisho. Hii husaidia msomaji kuelewa kwa urahisi na kufuata hoja zilizowekwa. Zaidi ya hayo, mimi huhakikisha ripoti, kuhakiki ripoti mara mbili au tatu kuhakikisha hakuna makosa ya kifundi, kisarufi au kihesabati. Mara nyingine mimi hupenda kupata maoni kutoka kwa wenzangu au msimamizi kabla ya kuwasilisha ripoti rasmi. Ili niweze kupata kurekebisha sehemu ambazo hazina hazija eleweka vizuri. Kwa hivo mimi naanda ripoti za kazi kwa umakini nidhamu na mipangilio mzuri ilikuwa kuhakikisha zinatoa taarifa sahihi. Zinakuwa rahisi za kueleweka na zinakuwa na thamani ya wale wanaosoma iyo report.

Ninapendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi. Ingawa zote zina, faida zake kusoma habari mtandao kunaniraisishia kupata taarifa haraka kwa urahisi popote nilipo na wakati wote. Pia ninaweza kulinganisha vianzo mbalimbali. Kuona maoni ya watu wengine na kujua mwelekeo wa mambo mbalimbali duniani. Hii hufanya nipate picha kamili na sahihi za zaidi kuliko kusoma gazeti la karatasi pekee yake. Hata hivyo, wakati mwingine kushirikiana na gazeti la karatasi, hasaa linapokuwa na makala za kina au maoni ya waandishi wa habari wenye uzoefu. Gazeti linalotoa mpangilio mzuri wa habari na mara nyingine hufaa kusoma polepole bila usumbufu wa matangazo yanayojitokeza mtandaoni. Kwa jumla ingawa napenda mtandao kwa mkurahisi na upatikanaji wa haraka wa habari bado huthamini gazeti la karatasi kwa maelezo yake ya kina na muundo wa kuaminika. Kwa hivyo napendelea kutumia vyote kulingana na mahitaji yangu ya habari na muda ninayo.

Nimewaipata fursa ya kuenda kwenye tamasha la mziki na ni moja ya uzoefu ambao sikuweza kusahau kwa uraisi. Tamasha hilo lilikuwa na msisimko mkubwa. Wapenzi wa mziki wali sanyika pamoja na kila mtu walikuwa na furaha ya kushirikiana kwa pamoja. Nilifraia sana kuona wanasaniwa kicheza na kuimba. Wakiwapa watu burudani ya kipekee huku mandhari sautu na mwangaza mwanga viki changia hali ya furaha na msisimuko. Kilicho nivutia zaidi ni jinsi watu walivyoungana pamoja bila uja ilitofauti zao. Wakicheka kuima na kuifraia mziki kwa pamoja. Hilinifaya njisikie sehemu ya jambo kubwa la kipeke. Na kunionyesha jinsi mziki unavyoweza kuunganisha watu. Zaidi ya hayo, tamasha hilo lilini hamasisha. Pia kuchangia, aina mpya za mziki ambazo sikuwai kuzifahamu. Na kunipa, kunipatia isia mpya za furaha na burudani. Uzoefu wakuenda tamasha za mziki ulikuwa wa kipeke. Uli niwezesha kupumzika, kufraia burudani na kushiriki isia, zafuraha na wengine. Jambo ambalo linabaki kumbu kumbu, zuri maishani mwangu hadi leo.

Kipindi cha televisheni ambacho nakipenda zaidi ni kile ambacho kinafunika mambo ya elimu, burudani na mara nyingine hata spoti. Napenda vipindi vinavyonifundisha jambo jipya, kunipa taarifa muhimu na kunisaidia kujifunza mbinu mpya za maisha. Kwa mfano, vipindi vya kisayansi, mafunzo na ufundi au hata makala za historia hunivutia sana kwa sababu hunipanua kuelea wangu kuhusu dunia. Pia napenda vipindi vya burudani, hasa vipindi vya vichekesho, muziki au michezo, kwa sababu hunisaidia kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Kipindi bora kwangu ni kile kinachochanganya elimu na burudani, kikifanya nijifunze jambo jipya, huku nikiendelea kufurahia kipindi kwa njia ya kuvutia. Zaidi ya hayo napenda vipindi vinavyohusisha mashindano makubwa kama vile mashindano ya michezo, mashindano ya talanta au tamasha la muziki. Kwani hunipa msisimko na kunifanya nijisikie sehemu ya jambo kubwa. Kiufupi napenda kipindi cha televisheni ninachokipenda ni kile kinachosaidia kujifunza, kuburudika na kushiriki hisia za furaha au msisimko. Ikiniwezesha kufurahia muda wangu kwa utulivu na kwa faida.

Napendelea kufa nguo ambazo ni zastare rahisi na pia zinanipa uhurua kufanya shuguli zangu kwa uraisi. Kwa kawaida napendelea nguo zinazokuwa za kuzidisha isia au zinazokinzana. Bali zile zinazofa kwa mazingira nilio nayo kama shule chuo kazi au wakati wa kupumzika nyumbani. Pili, napenda nguo ambazo zina mundo mzuri na zinanipa eshima hasa pale ninapokuwa kwenye mikutano maonyesho au sherehe hii hunisaidia kujihisi mwenye kujiamini na kuonekana vizuri mbele ya wengine zaidi ya hayo napenda kuvaa nguo za mitindo ya kisasa wakati wa brudani lakini si kwa kutumia zaidi bali zile zinazo kithi lada yangu na kunipa faraja. Kwa ufupi na pendelea nguo ambazo ni rahisi za stare na zinazo fa kwa nafasi mbali mbaliza na zinanipa uhuru wa kusogea bila usumbufu. Hii inani ongezea faraja kujiamini na kufanya nijisikie vizuri katika hali ni nayo kutana na ayo nikiwa nimevaa nguo hazo.

Kinywaji ambacho mimi hupenda zaidi ni jiusi ya matunda hasa ile iliyotengenezwa kwa matunda safi na yenye ladha nzuri. Napenda kwa sababu huniwasha nguvu. Hunipa uchovu kidogo wa asubuhi. Au baada ya shughuli na pia hunisaidia kupata virutubisho muhimu kama vitamini na madini. Juisi ya matunda pia ni yenye afya kuliko vinywaji vyenye sukari nyingi au vinywaji baridi. Hivyo hunifanya nijiskie vizuri kiafya. Napenda juisi ya matunda ilivyoweza kubadilika ladha na rangi kulingana na mchanganyiko wa matunda. Hii hunifanya nijisikie furaha na kunivutia kujaribu mchanganyiko mpya mara nyingine. Zaidi ya hayo, wakati mwengine huipenda juisi hii pia kwa sababu ni kinywaji kinachopendeza familia na marafiki. Na mara nyingine kuwa sehemu ya furaha na burudani wakati wa chakula. Napenda kinywaji hichi zaidi juisi ya matunda kwa sababu ni chenye afya kinanipa nguvu kinanitosheleza kiakili na kihisia na pia hunifany nijiskie furaha na starehe kila ninapo kila ninapoweza kupata fursa ya kukinywa.

Mimi hupenda kunywa maziwa kama paka, maziwa hunipa nguvu na hunifaya nijisikie vizuri kiafya. Hasa ninapokunywa asubuhi au kabla ya kulala. Napenda maziwa kwa sababu ni rahisi kunywa, yana virutubisho muhimu kama kisiya umu na protini. Na hunisaidia kuimarisha mwili wangu. Pia napenda kuyachanganya na chai au kahawa. Au wakati mwingine kuyanywa pekee yake ikiwa ni baridi au ya moto kulingana na hali ya hewa. Hata hivyo, huwa siyanywi kwa kiasi kikubwa sana bali kwa kiasi cha wastani kinachonifaa. Kwa ujumla, napenda kunywa maziwa kwa sababu ni kinywaji chenye faida kwa afya na hunipa faraja na katika siku yangu.

Mimi hupenda kucheza michezo ya video. Ingawa si kwa muda mrefu sana. Michezo ya video hunipa burudani na hunisaidia kupumzika baada ya shughuli za siku. Napenda zaidi michezo inayohitaji kufikiria kupanga mikakati au kushirikiana na wengine. Kwa sababu hunifanya nijisikie nimeshiriki kikamilifu na kutumia akili yangu. Hata hivyo, hujitahidi kuweka mipaka ili michezo ya video isichukue muda mwingi kuliko kazi au masomo yangu. Huniona, huiona kama njia ya kujibrudisha na kupunguza msongo wa mawazo. Si kitu cha kunivuruga. Napenda kucheza michezo ya video kwa kiasi kama burudani inayonipa furaha na pia inanipa mapumziko.

Sijawai kupata fursa ya kufanya yoga. Ingawa mara nyingi hukisia kama ni kitu chenye manufa kwa mwili na akili. Napenda kufikiria kujaribu siku moja kwa sababu yoga inaweza kusaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha mkawa wa mwili na kuongeza utulivu wa akili. Hata hivyo, hadi sasa sijawai kuanza kwa sababu sijapata muda wa kutosha au muongozo sahihi wa kuanza, nikijaribu siku moja nadhani itakuwa njia nzuri ya kujitunza kiafya na kiakili. Huku pia nikisaidia kuwa na nguvu na umakini zaidi kwa shuguli zangu za kila siku.

Chakula ambacho ninakipenda zaidi ni ugali na nyama. Iki ni chakula kinacho ni tosheleza sana na hunipa mguvu ya kutosha kwa shuguli za siku nzimo. Ugali unifanya nijisikie nimeshiba vizuri na ukiambatanisha na nyama iliopikwa vizuri. Iwe ya kukaangwa na au ya mchuzi. Latha yake huwa ya kikipekee sana kwangu. Napenda ugali na nyama kwa sababu ni chakula cha asili chakula rahisi lakini chenye nguvu. Pia unikumbusha nyumbani na mila zetu. Jambo linalo nipa hisia ya faraja na kuridhika. Ninapokula chakula hiki na hisi nimeridhika kimwili na kiakili. Asaa nikikila nikiwa na familia au marafiki. Kwa jumla, ugali na nyama ni chakula ni nachokipenda zaidi kwa sababu ni kitamu, kinanipa nguvu na kinanifana, nigisikie niko nyumbani.

Nimewai kuweza kufikiria kwanzisha biashara yangu. Na kwa kweli wazo hilo unirudia mara nyingi. Napenda sana wazo la kujitegemea. Kwa kuwa na uhuru wa kufanya maamuzi yangu mwenyewe na kujenga kitu kinachotokana na juhudi zangu. Kwanzisha biashara ni nayo kama fursa ya kujifunza mengi. Kukua kiakili na hata kifedha. Hata hivyo, pia natambua kwa kwanzisha biashara kuna itaji mipango mizuri. Nidhamu na uvumilivu, nimekua nikijaribu kijifunza hatua kwa hatua. Kama kutafuta maarifa, kusoma kuhusu biashara na kuangalia mifano ya watu waliofanikiwa ingawa sijaanza rasmi, bado ninaamini kuwa kwa maandalizi sahihi na bidii siku moja nitaweza kwanzisha biashara yangu na kuifanya ikue bora. Hii ndio hisia yangu.

Kumbu kumbu ninayo nzuri zaidi kutoka utotoni ni wakati nilipokuwa nacheza na marafiki zangu bila wasiwasi wowote wa maisha. Tulikuwa tunacheza michezo ya jadi kama mpira wa plastiki kukimbizana kuruka kamba au kujificha. Hadi jioni ilipofika bila hata kujua muda umeenda vipi. Wakati huo nilikuwa na furaha ya kweli. Isio na presha wala mawazo mengi. Bali kicheko na uhuru tu. Pia ninakumbuka vizuri nyakati za kukaa na familia. Hasa jioni au wikendi. Tukizungumza, tukila pamoja na kusikia. Kusikiliza hadithi za wazee. Hadithi hizi zilinifundisha maadili, heshima na umuhimu wa familia. Kulikuwa na hali ya upendo na usalama ambayo ilinifanya nijisikie ninalindwa na kudhaminiwa. Kiufupi kumbu kumbu hizo za utotoni hunifanya nitabasamu kila ninapo zikumbuka zina nijenga na kuwa mtu nilie leo zina nifundisha kutathmini vitu ndogo. Vitu ndogo maishani na kunikumbusha kuwa furaha ya kweli mara nyingi hupatikana katika urahisi na ukaribu wa watu tunao wapenda.

Kwa kawaida, nasherekea siku yangu ya kuzaliwa kwanjia ya utulivu na enye maana zaidi kuliko shere kubwa. Napenda kutumia siku hiyo nikiwa na watu wakaribu kama familia au marafiki wa chache. Tukizungumza, tukicheka na kushukuru kwa uhai na safari ya maisha niliopitia. Sihitaji makelele mengi, bali napendelea mazingira enye amani na upendo. Mara nyingi uwanza siku kwa kutafakari maisha yangu. Nikijiuliza, nikijuuliza nimepanga hatua gani, nimejifunza nini nani, nani nani. Nani mambo gani nataka kuboresha. Pia hujipa zawadi ndogo kama ishara ya kujitathmini. Iwe ni kununua kitu ninachokipenda au kujipa mda wa kupumzika na kufanya jambo linalo furaisha, chakula kizuri huwa sehemu muhimu ya siku hiyo. Asani nikiwa na watu ninawapenda. Zaidi ya hayo, mimi utumia siku yangu ya kuzaliwa kueka malengo mapia na kujipa motisha ya kuendelea kupambana na changamato za maisha. Ki ufupi nasherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa shukrani, utulivu na matumaini ya kesho. Nikiona kama maazo, kama muanzo mpia wa kujiboresha na kukua zaidi.

Mimi sipendi hadithi za ajabu hasaa zile zenye mambo ya kutisha au yasiyoelezeka. Mara nyingi hadithi hizo unifanya nijisikie wasiwasi au nichanganyikiwe badala ya kufraia. Napendelea hadithi zilizo karibu na uhalisi. Zinazofundisha jambo au zinazoonyesha maisha ya kawaida ambao ninaweza kujiusisha nayo kiiraisi. Navutiwa zaidi na hadithi za kweli, historia au simulizi zinazohusu maendeleo ya mtu mapambano ya maisha na mafanikio. Hadithi za haina aina hiyo unipa motisha na kunifanya ni tafakari zaidi kuhusu maisha yangu mwenyewe. Ingawa ninaelewa kua watu wengi upenda hadithi za ajabu kwa sababu ya ubunifu wake kwangu mimi si chaguo langu la kwanza. Kiufupi napendelea adithi zenye maana ya moja kwa moja na ujumbe unaoeleweka. Adithi zinazo niyacha nikiwa nimejifunza kitu kipya au nime hamasika kuliko adithi za ajabu zisizo na uwalisi zisizo na uwalisia bora.

Ninguvu gani unifanya nijitofautishe kazini na kunisaidia kufanya vizuri kila siku? Kazini, moja ya nguvu zangu kubwa ni nidhamu na kujituma. Ninapopewa jukumu, ulichukua kwa umakini na kuwakikisha nimelifanya kwa ubora. Kadri ya wezo wangu, sipendi kuwacha kazi nusu na mara nyingi hujitahidi kumaliza kile nilichoanza hata kama kina kutana na changamoto njiani. Nguvu nyingine ni wezo wa kujifunza haraka na kubadi lika. Ni, ni kikutana na kazi mpia au mazingira mapya. Huwa tayari kujifunza, kuuliza maswali na kuboresha ujuzi wangu. Jambo linalo nisaidia kufanya kazi vizuri hata chini ya presha au wakati mambo yaendi kama nilivyo tarajia. Zaidi ya hayo, ninaushirikiano mzuri na wengine. Napenda kufanya kazi kwa timu, kusikiliza maoni ya wenzamu na kushirikiana ili kufikia malengo ya pamoja.

Ni marangapi kujitolea kwangu katika kujifunza hunipeleka maktabani kutafuta maarifa zaidi. Kwa kweli, sipendi kuenda maktabani kila siku lakini hujitahidi kuenda mara kwa mara kulingana na mahitaji yangu ya masomo au kujiongeza maarifa. Kuna wakati, naitaji mazingira matulivu ya kusoma bila usumbuo. Na maktaba hunipa nafasi hiyo ya kuzingatia vizuri kile ninachojifunza hasa ninapokuwa na mtihani, utafiti au malengo ya kujisomea. Maktaba huwa chaguo langu bora. Kwangu mimi, maktaba situ pahali pa vitabu. Bali nisehemu ya kujijenga kiakili. Ninapokuwa pale na hamasika zaidi kusoma. Kupanga mawazo yangu na kutumia muda yangu kwa manufa. Ingawa teknolojia imeniraisishia kupata taarifa mtandaoni. Bado namini kuenda maktabani mara kwa mara hunisaidia kuwa na nidhamu ya kusoma na kuendelesha kukua kielimu.

Ni kwa njia gani nina kabiliana na mabadiliko ili kunufaika na fursa zinazo kuja kazini. Ninapo kabiliana na mabadiliko kazini kwanza huwa na msimamo chanya. Kwa kawaida, mabadiliko huwa ni sehemu ya maendeleo. Na nami huwa tayari kuona fursa ya ndani yake badala ya kushikilia hali za zamani. Hii uniwezesha kuangalia kila mabadiliko kama njia ya kujifunza kitu kipta, kuboresha utendaji wangu na kukua kitaaluma. Pili, ujaribu kuelewa mabadiliko kwa kina. Hii inamaanisha kuuliza maswali, kusoma taarifa, zinazo uhusiana na mabadiliko, na kuona jinsi nitakavyoweza kuyatumia vyema kwenye kazi yangu. Kwa njia hii, ninapunguza hofu au wasiwasi wao na kuwanza kuzingatia mbinu bora za kufanikisha kazi zangu chini ya hali mpya. Zaidi ya hayo, imi hujipanga vizuri, nikitumia mpangilio na nidhamu kuwakikisha mabadiliko hayadhuru ufanisi wangu. Hii inamaaniisha kubadilisha ratiba kutumia zana mpya au kubadilisha mtindo wa kufanyia kazi ilikuendelea na hali mpya. Kwa ujumla, ninashambulia mabadiliko kazini kwa akili ya wazi nidhamu na mtazamo chanya. Nikitumia kila fursa ya kujifunza na kukua kupitia mabadiliko hayo.